Kwa michezo mimi hupenda wachezaji wengi haswa wanariadha. Kutoka nchini Jamaica kama Michael, Kama Burns, Na pia wanariadha kutoka nchini Amerika. Kama Cole, Na pia pande hik igine ya soka mimi kama shabiki mzima wa soccer tena wa timu wa chelsea mimi hupendelea sana kusikiliza na pia kutazama runinga yale mchezo kati ya Chelsea au na timu yoyote inayocheza nayo. Kama hivi punde jana walivyocheza na Bournemouth pale kwao uwanjani Stamford Bridge nchini England. Nilikuwa nikitazama lile chezo na moja wa wale mchezaji nimekuwa nikishabikia kwa miaka mingi Cole Palmer yule winga wa kule mbele aliyekuwa akifunga mabao tena magoli mengi mwaka huu kwanzia ushindano wa FIFA Club World Cup hadi ushindano wa kuu la Uingereza. Nimekuwa nikiyafuatilia haya na yeye ndio mmoja wao wa wachezaji ninaopendelea sana kutazama. Iwapo pia akichezea timu yake ya nyumbani England au Uingereza. Mimi hukuwa sabiki wake na husimama naye imara ili kulitazama iwapo au iwezekanavyo atafunga hata bao. Hata kutoa lile assist ili kufunga mabao tofauti tofauti pale. Na pia mchezaji wa pili mimi ninaopendea ni Reece James. Yule ni mmoja wa wachezaji kutoka nchini England pale ambao ni yule beki wa nyuma wa Chelsea. Upande wa kulia. Ni tathmini mzuri kwa wachezaji wadogo na yeye huonyesha ile talanta kwa hali ya juu sana. Kwa wanaoimarika kwa ile uchezaji wa soka na ana ubunifu kwa uchezaji wake wa mpira na pia hana maringo mingi akiwa na mpira na yeye hugawanya mpira anavyotakikana. Na yeye pia ndio kiongozi kwa lile kundi lao.

Kwanza kabisa mimi hupenda kucheza. Haswa kucheza soccer Baseball na pia kucheza Volleyball na pia kutosahau mimi hucheza backing. Hayo ni moja ya mchezo ambao mimi mwenyewe hupenda kucheza haswa pale shuleni. Napo kuwa na muda huo au napo kuwa na ile kipindi ya kutoa uchovo pale shuleni au ninapo kuwa pale ofisini na kupata muda wa mapumziko. Soka ni mojawapo ya michezo ambao hupendelewa duniani na uchezewa karibu kila bara. Haswa bara Europa ambao mojao limekua na uzuri kwa uchezaji wa soka duniani nzima. Na wengi wa wachezaji hutoka pale kama Paul Cole, Palmer, Rhys James Buna, Bellingham. Na wengine nisipo sahau Modric hao ni wachezaji maalum ambao wanajulikana kwa soka na na hao ndio mimi nimewatazamia kwa muda mwingi na wakanipa ile ubunifu wa kucheza mpira. Na kuwa mpira pia kuwa talanta. Ni mojapo ya micheza ambao inalipa sana. Iwapo mtu atapata fursa ili kucheza pale kwa ligi kubwa kama ya uingereza ligi ya Amerika Au ligi ya Japani au wa kichina. Iwapo hili cheza jaku kwa ligi chukuliwa muhimu sana pale Afrika mashariki. Ni mojapo ya mchezo ambao inalipisha na ni mshahara kubwa kwa wachezaji wengi. Na mimi utathmini kuchukua muda wangu ule wa wikendi au ule wa huru ili kufanya zoezi kuwa mchezaji bora siku moja iwapo nikafika hadi hizo ligi kuu.